Huwa napiga kura kura nimepiga nimepiga kura kama mara takriban mara nne na ni jukumu na na mi ni jukumu langu la kupiga kura ndiyo tuchague viongozi wanaofaa katika hii nchi na pia pia ni jukumu letu kujua wale watu wanafaa kuingia na wale watu tunafaa kuondoa.

Ile chakula napenda sana kula jioni, napenda kula ugali ama sima kwa nyama. Napenda sana juu ugali ni kitu yenye unasikia umekula na hauhisi njaa tena haraka usiku so ukikula ugali utaamka hadi asubuhi bado uko sawa. Na pia napenda sana chapati, chapati pia na nyama ama na kitu yoyote kama nyama ama kuku.

Kila joni kabla nilale na kusa nitasoma Biblia alafu nitaomba Mola, namshukuru kwa kuniweka hai kwa sina marathi yeyote pia nitasoma kitabe chenye napenda alafu nitawochi filamu na familia yangu na tukule. Alafu nitaoga na niende nilale joni nijitayarishe kwa siku ijayo.

Lile jabu la dini muhimu kwangu ni kila mtu aeshimu mungu wake. Na pia usifanye dini ikuwe dani yako sana like una inakuharibu kwa maisha yako unafaa ukuwe hapo katikati ya dini na pia ni dini yenye unafuatilia manani vizuri. Kwa hivyo.